Mimi nimewahi kulima tangu nikiwa mdogo kule kijijini. Kulima sio kazi rahisi, maana unamka mapema, unaenda shamba, unapanda mbegu na unasubiri mvua kwa subira. Wakati mwingine, jua hua kali au mvua haiji kwa wakati, lakini bado mkulima anaendelea kufyeka na kutunza mazao yake. Kilimo kinanifudisha uvumilivu na bidii kwa sababu huwezi kuvuna kama hukufanya kazi kwa juhudi. Ndio maana ninawaheshimu sana wakulima maana kupitia kazi yao sisi wote tunapata chakula mezani.

Mimi huvaa miwani kwa sababu macho yangu hayaoni vizuri bila msaada. Nilipoanza kuvaa miwani ilinichukua muda kuzoea hasa kijijini watu walikua wananiangalia na kuniuliza maswali. Lakini baadaye nilingudua kuwa miwani si aibu, mbali ni msaada muhimu. Inanisaidia kusoma, kufanya kazi na kuona mbali vizuri. Siku hizi nimeizoea kabisa na naifahamu kuwa afya ya macho ni muhimu sana. Ni ya maana sipati shida kuvaa miwani hadharani.